Ninaweza kusema nina vipawa kadhaa, lakini kikuu ni kueleza mambo magumu kwa njia rahisi na ya kuvutia. Napenda kuunganisha mawazo kusikiliza kwa makini na kutoa ushauri unaoeleweka. Pia nina kipawacha kuandika na kusimulia hadithi kwa hisia, kufanya mazungumzo yenye hai na zaidi ya yote nina uwezo kuhimiza watu, wajiamini na kuona fursa hata kwenye changamoto.

Jioni yangu huanza mchana ukiisha karibu saa kumi na mbili huko. Napunguza kasi ya siku kwa nakunywa chai au maji. Kisha nafanya matembezi mafupi au kusikiliza tu muziki. Napenda jioni tulivu nikisoma kitabu au kuzungumza na mtu ninayemjali. Saa tatu usiku mimi huanza kujiandaa kulala. Ninasafisha mawazo naacha simu. Halafu jioni hunipa amani. Shukurani na hisia ya kutulia kabisa.

Mimi ninatumia simu yangu sana sana kwa mawasiliano, kusoma habari, na kujifunza vitu vipya. Kwa siku, huwa natumia kama masaa mawili hadi matatu. Programu ninazotumia zaidi ni ujumbe, muziki, na kivinjari tu kujivinjari. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya vitufe, rahisi sana. Simu husaidia kupanga maisha, lakini muda mzuri wa kuizima ni jioni kabla ya kulala, ili nipumzike akili bila usumbufu wowote.

Wikendi zangu huwa za kusawazisha. Jumamosi mara nyingi nafanya mambo ya nyumbani. Kisha nakunywa kahawa au chai nikiwa natulia. Wakati mwingine natoka kutembea au kukutana na rafiki. Jumapili napenda kuwa mtulivu zaidi. Kusoma, kusikiliza muziki na kutafakari wiki iliopita. Najiskia vizuri nikiwa na watu ninao wapenda lakini pia naitaji muda wa kupumzika peke yangu.

Napenda kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa utulivu, nikiwa na familia au marafiki wachache wa karibu sipendi sherehe kubwa sana, chakula kizuri na mazungumzo ya maana hunitosha. Sherehe nilioipenda zaidi ilikuwa ni ya kukaa nyumbani, kucheka sana, bila presha. Napenda keki ya chokoleti, zawadi bora kwangu ni muda, kumbukumbu nzuri na tuseme labda kitabu kizuri.

Ndiyo, napenda kupiga chumbo cha muziki, hasa gita. Sijidai kuwa mtaalamu lakini napenda kucheza kwa ajili ya kujifurahisha na kupunguza mawazo. Mara nyingi napiga nyimbo tulivu au za kuimba pamoja. Muziki hunisaidia kujieleza bila maneno na hunipa utulivu mkubwa. Hasa jioni au weekendi ninapokuwa nimepumzika.

Ninafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki. Napenda kuzifua mapema ili zisiwe nyingi sana na kazi isiwe mzito. Kawaida nachagua siku ambazo niko huru zaidi. Mara nyingi inakuwa ni wikendi. Kufua hunipa hisia ya usafi na mpangilio mzuri wa maisha. Ni kama njia ndogo ya kujitunza na kuanza wiki nikiwa na.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

Utaratibu wangu wa chai ni wa asubuhi mapema. Napenda chai ya maziwa, si kali sana. Mara nyingi nikiwa napenda kuweka tangawizi kidogo au asali. Mimi huandaa nikiwa nyumbani, kabla siku haijachangamuka. Napenda kuinywa nikiwa kimya, karibu na dirisha. Nikikosa chai yangu ya kawaida nahisi mwili mzito kidogo na mawazo yangu hayapangiki vizuri siku inapoanzo.

Mwaka mpya nasherehekea kwa utulivu, pamoja na familia. Mara nyingi tunakusanyika nyumbani, tukila chakula kizuri, kuzungumza na kucheka pamoja. Wakati mwingine kuna muziki mdogo au michezo ya kufurahisha, pale ndani ya nyumba. Nikipata nafasi napenda pia kutafakari mwaka uliopita na kueka malengo mapya.

Ujuzi ninayopenda kujifunza ni kupika kwa ustadi mkubwa, hasa chakula cha kimataifa. Ni muhimu kwangu kwa sababu kunasaidia kujenga uhuru wa kula vizuri na kushirikiana na marafiki au familia. Nilijaribu hapo awali kwa majaribio madogo pale nyumbani, lakini bado nataka kuimarisha mbinu zangu. Ningeanza kwa kufuata video za mafunzo, kujaribu mapishi madogo na kuendelea hatua kwa hatua. Nahisi asubuhi ndiyo wakati mwafaka kwa sababu kuna utulivu na ndiyo wakati mzuri wa zaidi wa kuanza kujifundisha.

Rafiki yangu wa karibu zaidi nilikutana naye shuleni. Tulianza kama marafiki wa kawaida lakini tukakaribiana kwa sababu ya kuaminiana na kusaidiana. Tunapenda kuzungumza, kucheka na kushirikiana mawazo hata wakati mgumu. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu na kunielewa bila kunihukumu. Nikizungumzia rafiki yangu nasema ni mtu anayenipa nguvu faraja na furaha ya dhati.

Nakumbuka vizuri kucheza mpira wa migu, uchi wa migu jioni, kijijini na marafiki zangu. Tulicheza hadi jua linazama, tukicheka na kushindana bila wasiwasi. Ndugu zangu walikua karibu wakinishangilia. Kumbu kumbu hii ni maalum kwa sababu ilikuwa rahisi yenye furaha ya kweli na nikikumbuka nahisi furaha uhuru na hamu ya siku zile. Sizizo na pressure.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau la nyama hasa nikikila nyumbani au kwenye sherehe za familia. Harufu ya viungo kama karafuu na iliki hunivutia sana na ladha yake huwa nzito na laini. Mara ya kwanza nilikila nikiwa mtoto, nikiandaliwa na mama. Mara ya mwisho nikila ilikuwa kwenye harusi ya rafiki. Nikilikumbuka nahisi joto, furaha na nyumbani kabisa.

Napenda sana muziki wa reggae na bongo kwa sababu unanigusa moyo na kunipa ujumbe. Na wasikiliza sana lakidube na bob mali na baadhi ya wasanii wa bongo wenye mashairi mazito. Huwa nasikiliza muziki jioni au nikihitaji kupumzika. Nikisikiliza wimbo ninao penda na hisi utulivu, furaha na kama mawazo yote mazito, yanaondoka pole pole.

Napenda sana mazingira ya masika wakati mvua inanyesha na kila kitu inakua kijani. Nilianza kuyapenda kwa sababu unikumbusha utulivu wa utoto na harufu ya udongo baada ya mvua. Katika mazingira haya napenda kutembea nje, kusikiliza muziki au kusoma. Hali ya hewa unifanya nihisi amani, baridi ya kupendeza na kama mawazo yanatulia pole pole.

Nilizaliwa na kukua katika mji mdogo. Unaozungukua na milima na mito midogo. Kitu cha kuvutia zaidi ni soko la mji lililo jaa rangi, harufu ya chakula na kelele za watu. Nilikumbuka kucheza na marafiki kwenye barabara za udongo, kushiriki sherehe za kijiji na kusafiri kwa baisikeli. Mji huu ni maalumu kwa sababu unanipa hisia za nyumbani na udulivu. Ningependa kurudi masika wakati wingi, wa rangi na harufu za udongo zinapo jitokeza.

Kila siku napenda kuamka mapema karibu saa kumi tuseme saa kumi na mbili asubuhi. Nikiamka mimi hunywa maji. Kwanza kisha nafanya maandalizi madogo. Kisha napata kiamsha kinywa changu ambacho mara nyingi huwa ni chai au mkahawa. Na kitu chepesi. Kabla ya kuondoka mimi hupanga vitu vyangu. Na kujipanga kiakili asubuhi hunifanya nijisikie mtulivu na tayari kuanza si.

Nayiona sera ya mawasiliano wazi na yaheshima kuwa muhimu sana. Unisaidia kujua matarajio, kuuonguza migombano na kujenga uaminifu kazini. Pia sera ya usawa na haki inanifanya nijiskie kuthaminiwa na salama kutoa mawazo yangu. Kampuni inapokua na sera hizi na isi motisha zaidi. Uwajibikaji unaongenzeka na kazi ufanyika kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hunipa hamasa ya kujifunza, kurahisisha kazi na kuona njia bora za kufanya mambo. Ninapojaribu kifaa au programu mpya nahisi msisimko na udadisi. Teknolojia hunifanya nijisikie ninaedelea kukua. Kubaki wakisasa na kuwa wa tuseme na uwezo zaidi katika kazi ya kila siku kwa hivyo.

Ningependa sana kumfuga mbwa ana mwili wa wastani, manyoya mafupi na macho yenye urafiki. Tabia yake ni mwaminifu, mchangamfu na mlinzi mzuri. Mara nyingi hufanya mambo ya kuchekesha kama kukimbia kwa furaha au kucheza bila kuchoka. Napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu hunipa urafiki, faraja na hunifanya nijisikie salama nyumbani.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist cha Paulo Coelho. Ninakipenda kwa sababu kinanipa motisha na kunikumbusha kufuata ndoto zangu. Ni hadithi yenye mafunzo ya maisha, mhusika ninayempenda ni Santiago kwa ujasiri wake. Nilishauriwa na rafiki yangu kusoma hiki kitabu. Na ndiyo, nigependa kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyo.

Wakati wa mvua, napenda kukaa nyumbani, kusoma kitabu au kuangalia filamu. Napenda mvua kwa sababu hunifanya nijisikie tulivu na kuondoa msongo wa mawazo nakumbuka siku moja nilipokuwa na marafiki na tunacheka na kunywa chai pamoja. Ilikuwa ya furaha sana. Mvua mara nyingi hubadilisha mpango wangu wa kuenda nje. Lakini sauti yake hunifanya nijisikie mwenye amani na furaha ndogo ndani ya moyo.

Mfanya biashara bora ni ninayependa ni Elon Musk. Ninampenda kwa sababu ana mawazo makubwa, ubunifu na ushawishi mkubwa katika teknolojia na nafasi. Kitu cha ajabu alichofanya ni pale SpaceX. Alipo fanikiwa kutuma roketi tena baada ya kuirudisha. Jambo ambalo halikuwahi tokea mara nyingine. Nimejifunza kutoka kwake umuhimu wa uvumbuzi, kusita kidogo na kushikilia ndoto. Napo hesabu jinsi anavyofanya biashara nahisi msisimuko motisha na hofu kidogo cha changamoto. Lakini ni ya kuvutia sana.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi hunifanya nijisikie mvumilivu kidogo na wingi wa subira. Wakati mwingine nahisi huchosha au hunipea wasiwasi kama mstari ni mrefu. Lakini pia hunipa fursa ya kutafakari au kupanga mawazo yangu. Nikifikiri wakati wa kusubiri nahisi mchanganyiko wa uvumilivu na subira. Na mara nyingi mimi hupita haraka zaidi kuliko nilivyotarajia hasa kama kuna mazungumzo au burudani kidogo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James. Ninampenda kwa sababu ana nguvu ujuzi wakipekee na anaongoza timu kwa hekima. Nakumbuka mechi ajabu alipoongoza lekas kushinda baada ya kushuka kwa alama nyingi. Hatua yake ilinishangaza sana. Ujuzi alio nao ni kama dribbling kutoa pasi sahihi na kufunga kwa usahihi mkubwa. Nikimuona akicheza nahisi msisimko, shauku na hofu kidogo ya kushindwa kwa wapinzani wake.